Mimi hakuna mazoezi huwa nafanya ati kwa kila siku. Mimi sana sana labda nikitoka kazini. Natembea mguu. Natembea kwa mguu. Hiyo zoezi ndiyo tu sasa huwa nafanya. Nikitoka kazini, nikikuja kwangu. Kuna kasafari kidogo kama ya dakika ishirini hivi. Hiyo natembea na nakua nimefanya mazoezi. Sina ingine.

Ee mi na naezataka kurudi mombasa niende bichi inajiita pirate na nyari niende niogeree tena huko na nikure madafu nirisikia zikiwa fiti sana naeza tamani nirudi huko hii mwaka kwanza nafikiria venye naeza rudi tena huko nikipata tupesa.